Mpira wa besabali ni mpira wakufana sana. Mchezo huu huchezwa sana katika kichongoji changu. Hivi majuzi tu kulikuwa na mchuwano. Mpira huo ulifurahisha sana na kuleta watu wa kijiji kwa pamoja. Ni mpira ambao unauwezo wakulipisha na kuboresha maisha ya wanakijiji.

Timu yangu ambayo naipenda sana ni timu ya Harambee Stars. Harambee Stars ni timu ambayo inawakilisha Kenya katika michuano mbalimbali za nje za nchi. Mara nyingi Harambee Stars huweza kushinda timu nyingi na kwa hivyo umaarufu wake umejulikana kokote.

Kila siku, mimi hutumia njia barabara kusafiri. Ninaabiri gari ya abiria kutoka mahali ninakotoka hadi kazini mwangu. Njia hii ninjia ambao nirahisi sana haina garamanyingi. Na pia uniwezesha kufika mahali niendapo kwa upesi ufao.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Biashara ambao nimeufikiria sana ni biashara ya kuuza magari. Ninajua ya kwamba wengi wanauwezo wakununua magari na pia wangependa kumiliki magari zao. Hivyo basi ningependa kujihusisha na biashara ya kuuza magari.

Mahali pa kihosistoria ambao nigependa kutembelea ni Ologosele. Ologosele ni mahali panapoelezea chanzo cha binadamu. Kama vile wanadamu walianzia wapi na walitumia vifaa kama gani, hivyo basi ni mahali palipojaa historia ya kibinadamu.

Ndiyo, mimi hutembea kwa miguu wakati mwingine. Ninapofanya hivyo, ninafahamu fika ya kwamba kutembea kule inanisaidia kuimarika kiafya. Ni vyema wanadamu kutembea wakati mwingine, maana hivyo basi wanaimarika kiafya.

La hasha, sipendi kupiga chombo cha mziki. Mana kwa sasa hakuna chombo cha mziki ambao nina uwezo wa kuucheza. Lakini iwapo nitajifunza, basi najua nitaweza sana kucheza gita. Gita ni chombo cha mziki ambao unapendwa na wengi.

Chumba ninachokipenda nyumbani Chumba ninachokipenda kwangu nyumbani haswa ni chumba cha kulala Chumba hiki hubeba vitu vyangu vya siri na pia huwa na utulivu ambao ninaupenda Ninapofanya kazi zangu mingi mara nyingi mimi hufanya katika chumba changu cha kulala.

Ninajenga husiano na wafanyikazi wengine kwakuwa na urafiki wakaribu. Vile vile, mimi huwa rathi kuwasaidia wakati wowote wanapo kuwa natatizo. Natatizo linapo tokea kazini, vile vile mimi huwakikisha ya kwamba limetatuliwa vizuri na kwanjia ya kulidhisha.

Ninapenda sana aina mbalimbali za mboga kama vile terere, managu, sukumawiki na kadhalika. Mboga hivi vina matokeo mazuri katika afya yangu. Hivyo basi ninaweza kushauri wengi vilevile kuvipenda.

Mafanikio ambao nimeyapata kazini ni mafanikio ya kupandishwa ngazi. Mtu kupandishwa ngazi kazini ikiwa kazi yake ni bora zaidi. Basi mimi hujitahidi kazini kuhakikisha ya kwamba kazi yangu ni bora na ya kupendeza.

Baada ya kukusanya ripoti katika kila kitengo, basi mimi huketi chini na kuyanza kuyaanda ripoti hayo. Ninaandika kwenye tarakilishi na kuhakikisha ya kwamba kila kitu kimepangwa ipasavyo. Baada ya hapo, mimi hutuma ripoti hiyo kwa idara inayohitaji ripoti hiyo.

Ninasheherekea siku ya kuzaliwa kwangu kwa kualika marafiki na watu wa jamii. Ni siku ambao huwa ni sikukuu sana katika maisha yangu. Katika sherehe hizi, basi huwa ninawaandalia mziki na vyakula rojo rojo. Nisiku ambao huwa umejaa furaha tele.

Baadhi ya changamoto mimi hukutana nazo kazini, moja wapo ni kuwa kazi mara nyingi huja nyingi sana kuliko uwezo wangu. Vile vile, kazi hizo, zinginezo huwa ni kazi za kidharura. Kazi za kidharura, hunipasa ni tumie muda mwingi ili kuhakikisha limetumwa kwa wakati unaofa.

Kazi ni nayo thamini zaidi, kazini mwangu ni kazi ya kutayarisha ripoti. Kazi yangu inahusu sana utayarishaji wa ripoti kwa kutumia tarakilishi. Basi ninayatayarisha kwa muda ufao na kuyakabithi katika idara na kwa wakurugenzi wanao hitaji ripoti hizo.

Mandhari nzuri zaidi ambao nimewai kuona ni mandhari ya ufuo wa bahari. Wakati ninapohitaji kujiburudisha na kujipumzisha na kupunga upepo, basi mimi huenda katika ufuo wa bahari na kujipumzisha. Mazingira hayo huwa ni mazingira ya kupendeza na kuridhisha zaidi.

Ninapendelea vyakula venye ladha kitamu sana. Kama ni chakula chenye chumvi, kisiwe kimepitiza. Kama ni chakula chenye sukari, kisiwe kimepitiza. Basi liwe katikati. Hivyo basi linanipendeza na ladha linaniridhisha.

Ndiyo, ningependa kurudi katika maisha ya ujana. Ujana unamsisimko kwa wake. Vile vile, unachangamoto tele. Changamoto haya kuyakabili basi wakati mwingine uhitaji mtu kuwa na maharifa. Ningependa kutumia maharifa wangu na vile vile kukabili tatizo mbali mbali ambazo hutokana na ujana.

Ninapenda mikutano za kiinjili. Mikutano haya watu hukutana kuubiri injili na pia kujifunza mambo za kidini. Mambo haya yanawezwa kubadilisha maisha na kufanya mtu kuwa na mtazamo mpya katika kila jambo.

Ninalinda faraga zangu za kimitandao kwa kuweka nenosiri. Nenosiri hizi huwa ninazihifadhi kiwango cha kutofikiwa na mtu yeyote. Basi ninapoweka nenosiri ni mimi tu ninawezo wakufikia stakabadhi zangu mbali mbali.

Mafunzo ambao ningependa kupata kazini ni mafunzo ya kutatua migogoro. Kila wakati wengi hupatana na migogoro kazini, ni vyema mtu kuwa na uwezo wa kutatua migogoro hayo ili kuridhisha kila upande ambao unahusika katika migogoro hiyo.

Timu ya mchezo ambao ninaoufuata mimi ni timu ya Manchester United. Timu hii ina wachezaji mbalimbali hodari sana. Basi wanapocheza uwanjani ninahisi kusisimuka na kuchangamka ajabu.

Siku za mvua ni siku ambazo huwa zimejaa shughuli tele. Kwa mfano wakati wa mvua, wengi hulima shamba vyao na kupanda mimea. Mimea hizo basi bada ya kupandwa, upata mvua vya kutosha na hivyo huweza kumea vizuri.

Kumbu kumbu yangu ya ututoni, nilipokuwa mtoto mdogo nilipenda sana mchezo wa matope. Basi tungetumia matope kuumba wanyama mbali mbali. Nilipenda sana kuomba ngombe nikitumia matope. Ningependa kuringisha maumbile yangu na hivyo basi watoto wenzangu walipenda sana niwafunze usana hii.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hupenda kulala. Mara nyingi mwili huwa umechoka sana wakati huo na basi kwa kulala kule ninapata nguvu upya na hivyo basi unanifaa zaidi.

Ndiyo, ninapenda sana kusoma maoni mtandaoni. Maoni hayo huniwezesha kujua kama watu wanapendelea jambo flani linaloendelea hapo au hawalipendelei. Basi kwa kufanya hivyo, ninaeza nikafanya wa muzibora zaidi kwa kupitia usomaji wa maoni hayo.

Hua ninawakaribisha wafanyikazi wapya kazini kwa kuwajulisha mimi ni nani, jukumu langu pale ni gani, na wenzangu ambao tunafanya nao kazi ni akina nani. Kisha baadae, ninawatembeza katika idara mbalimbali na kuwajulisha jinsi ambavyo idara hizo zinavyofanya kazi vyao.

Ninapendelea sana kuwasiliana na watu kwa kupitia neno la mdomo au kwa kupitia simu. Hizi ni njia bora zaidi za mawasiliano na kila mtu ana uwezo wakumiliki vyombo vya mawasiliano wala kuwepo wakati wa mzungumzo ili mawasiliano uwe bora zaidi.

Ninatumia simu yangu haswa kwa utafiti. Nina mambo mengi za kufanya utafiti, hivyo basi simu yangu inanifaa zaidi kwa shughuli hilo. Nimefanya utafiti nyingi kuhusu vitu tofauti tofauti na hali tofauti tofauti kwa kupitia simu yangu.

Ninasherehekea siku kuu kwa kuwajulisha marafiki waje washerehekee pamoja nami, na hivyo basi wanapokuja kunitembelea kwa ajili ya shughuli hii basi mimi huwaburudisha kwa kupitia muziki, vyakula rojo rojo, mazungumzo kabambe na kadhalika.